Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mtazamo tofauti kidogo, ukilinganisha na kufanya kazi mahali pa moja, na mimi hujaribu kuishugulikia kwa nidhamu, mawasiliano wazi, na uwajibikaji binafsi. Jambo la kwanza ninazingatia ni kupanga kazi zangu vizuri, kwa sababu hakuna mtu anayeniona moja kwa moja. Ni muhimu sana kujipangia ratiba na kuhakikisha kila jukumu linatekelezwa kwa wakati. Hiyo hunisaidia kuendelea kuwa makini na kutokubali uzembe hata nikiwa peke yangu Pia mawasiliano ni msingi mkubwa wa kazi ya timu ya mbali inajitahidi kuwasiliana kwa uwazi na kwa wakati. Hiyo ni kutoa taarifa za maendeleo ya kazi, kuuliza maswali au kutoa maoni. Inapofanya hivyo napenda kuwa wazi na sahihi ili kuepuka mkanganyiko. Kwa timu ya mbali, neno lililoandikwa au jumbe mfupi una uzito mkubwa Kwa sababu hakuna luga ya mwili ya kusaidia maelezo Zaidi ya hayo, napenda kujenga uaminifu kwa wenzangu wa kazi Hii inamanisha kutimiza ahadi, kukamilisha kazi kwa ubora na kuwa tayari kusaidia wengine pale wanapohitaji msaada Hata kama hatuko mahali pamoja ni muhimu kila mtu ajisikie kuwa anaweza kutegemewa uaminifu huu huifanya timu ifanya kazi kama kitu kimoja Liche ya umbali u liopo vile vile napenda kuheshimu muda na mazingira ya wenzangu Kila mtu anaratiba yake maeneo tofauti hasa na majukumu binafsi Kwa hiyo inapo wasiliana na kupanga kazi hujaribu kuwa mwenye kuelewa na mwenye kubadilika pale inapohitajika Hii hujenga mazingira mazuri ya kazi na hupunguza msongo usio wa lazima Pia ninajitahidi kuendeleza uhusiano wa kibinadamu ndani ya timu Si kazi tu, hata mazungumzo mafupi yasio ya kazi yanaweza kusaidia kuimarisha mahusiano na kufanya kazi iwe na utu zaidi Hii ni muhimu sana kwa timu ya mbali Kwa sababu mbali unaweza kufanya watu wajisikie wametengwa.

Kufanya marafiki wapya, kwangu ni mchakato unaochukua muda na unahitaji uwazi wa moyo pamoja na subira. Mara nyingi huanza kwa kuwa mtu wa kawaida na wa heshima, bila kujilazimisha sana. Ninapokutana na watu wapya, hujaribu kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Kwa sababu kusikiliza hunisaidia kuelewa tabia, mawazo na hisia za mtu mwingine. Hii hujenga msingi mzuri wa mawasiliano na kuaminiana. Pia napenda kuwa mkweli na wa asili katika mazungumzo. Sijaribu konekana mtu nisiyekua kwa sababu urafiki wa kweli hujengwa pale watu wanapokubaliana kama walivyo. Ninaposhiriki mawazo yangu au hadithi zangu nafanya hivyo kwa njia ya kawaida na ya heshima. Nikiruhusu mazungumzo yatiririke bila shinikizo. Hii huwafanya watu wajisikie huru na salama kuzungumza nami. Zaidi ya hayo, shughuli za pamoja zinamchango mkubwa katika kufanya marafiki wapya, kushiriki katika shughuli kama kazi, mafunzo, michezo, au matukio ya kijamii hunipa nafasi ya kukutana na watu wenye maslahi yanayofanana. Kupitia shughuli hizo mazungumzo huanza kwa urahisi na pole pole uhusiano huanza kukua bila kulazimishwa vile vile napenda kuwa na moyo wa kusaidia Wakati mwingine urafiki huanza kwa tendo dogo la msaada au kujali Ninapomsaidia mtu au kumwonyesha kwamba ninajali anachopitia hujenga hisia ya ukaribu na uaminifu Hata mambo madogo kama kukumbuka kitu alichosema au kumuuliza anaendeleaja yanaweza kuleta tofauti kubwa. Pia, ninajifunza kwa mvumilivu. Si kila mtu atakuwa rafiki wa karibu maramoja na hilo ni jambo la kawaida. Ninatoa nafasi kwa watu na kwa muda. Nikijua kwamba urafiki wa kweli hukuwa taratibu. Kwa kufanya hivyo, ninaepuka shinikizo na naacha uhusiano ujijenge kwa njia yake ya kawaida.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya wazi, ya heshima na inayolenga uelewano. Jambo la kwanza ninazingatia ni kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu. Ninapoelewa vizuri kile mwenzangu anasema huwa rahisi kujibu kwa njia inayofaa na kuepuka migogoro hisia ya lazima. Kusikiliza hunisaidia pia kutambua hisia na mtazamo wa mtu mwingine. Si maneno tu. Pia ninapowasilisha mawazo yangu hujaribu kuwa wazi na mnyofu. Napenda kueleza ninachomaanisha kwa maneno rahisi ili kwepuka mkanganyiko. Ikiwa nina maoni au mapendekezo, huyatoa kwa heshima na kwa njia ya kuboresha kazi. Si kumkosoa mtu binafsi, hii hujenga mazingira ya kuaminiana na kufanya watu wawe tayari kushirikiana. Zaidi ya hayo, ninazingatia muda na hali ya mwenzangu. Sio kila wakati mtu yuko tayari kuzungumza au kusikiliza jambo fulani. Kwa hiyo, hujaribu kuchagua muda unaofaa wa kuzungumza. Hasa pale jambo linapohitaji umakini au majadiliano ya kina. Hii huonyesha heshima na ufahamu kwa mazingira ya kazi. Vile vile ninadhamini mawasiliano ya mara kwa mara. Ninapotoa tarifa za maendeleo ya kazi au kuomba msaada hufanya hivyo kwa wakati ili kila mtu ajue kinachoendelea. Mawasiliano haya husaidia kuimarisha mshikamano wa timu na kuzuia mchanganyiko unaoweza kuchelewesha kazi. Pia napenda kudumisha mahusiano ya kibinadamu kazini. Bali na kazi, mazungumzo mafupi ya kawaida husaidia kujenga ukaribu na kufanya mazingira ya kazi yawe rafiki zaidi. Hii huwafanya wafanyakazi wenzangu wajisikie kudhaminiwa kama watu, si wafanyakazi tu.

Ninaweka nenosiri langu salama kwa kuwa makini sana na jinsi ninavyolitengeneza na kulihifadhi. Kwanza kabisa, ninahakikisha nenosiri linakuwa na nguvu kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba na alama maalumu. Nenosiri kama hili huwa ngumu kwa mtu mwingine kulikisia. Na hilo hunipa amani ya akili ninapotumia mifumo au akaunti mbalimbali. Pili, ninajitahidi kutotumia nenosiri lile lile kwa huduma zote. Kila akauti muhimu huwa na nenosiri lake tofauti, ili endapo akauti moja itapata tatizo, zingine ziendelee kuwa salama. Ingawa hili linaweza kuwa changamoto kuu kukumbuka ninaona ni hatua muhimu sana ya usalama katika dunia ya sasa. Zaidi ya hayo huwa sielezi nenosiri langu kwa mtu mwingine yeyote, hata rafiki wa karibu au mfanyakazi mwenzangu. Ninaamini kwamba nenosiri ni jambo binafsi na kulishirikisha kunaweza kuleta hatari kubwa bila kujali nia ya mtu. Pia huwa naepuka kuandika nenosiri mahali pa wazi au rahisi kuonekana na watu wengine. Vilevile ninabadilisha manenosiri mara kwa mara hasa kwa akaunti muhimu. Kubadilisha nenosiri husaidia kupunguza hatari ya mtu kutumia taarifa za zamani bila mimi kujua. Ninapofanya hivyo nahakikisha neno jipya ni tofauti kabisa na lile la awali ili kuongeza kiwango cha usalama. Pia ninakuwa muangalifu ninapotumia vifaa vya umma au ya watu wengine. Nikiwa katika mazingira kama hayo, huepuka kuingiza manenosiri yangu muhimu ikiwa ni lazima, huhakikisha nimetoka kwenye akaunti zote baada ya matumizi. Hii ni njia nyingine ya kujilinda dhidi ya matumizi mabaya ya taarifa zangu.

Ili kujitunza, ninajaribu kuzingatia mwili, akili na hisia zangu kwa usawa, kwa sababu naamini vyote vinahusiana. Kwanza kabisa, ninajali afya yangu ya mwili kwa kula chakula kinachofaa na kwa kujaribu kuwa na ta ratiba ya kula inayolingana na mahitaji yangu. Ingawa si kila siku kuwa huwa kamilifu, ninajitahidi kupunguza ulaji wa vyakula vinavyodhuru na kuongeza vile vinavyonipa nguvu na afya njema. Pia, hunywa maji ya kutosha ili mwili wangu uendelee kufanya kazi vizuri. Pili, ninajitahidi kupumzika vya kutosha. Usingizi ni sehemu muhimu sana ya kujitunza. Hivyo, hujaribu kulala kwa muda unaoniruhusu kuamka nikiwa na nguvu. Ninapopata muda napenda kuchukua mapumziko madogo ili akili yangu ipate nafasi ya kupumua. Hasaa baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu, mapumziko haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Zaidi ya hapo ninajali afya yangu ya akili kwa kutenga muda wa kuwa pekee yangu na kutafakari. Wakati mwingine napenda kukaa kimya, kusikiliza sauti ya mazingira au kufikiria kuhusu mambo yanayonipa furaha mwelekeo wa maishani. Hii hunisaidia kuelewa hisia zangu na kuzipanga vizuri badala ya kuzikimbia. Vile vile, ninajifunza kuwa kujizunguka na watu wanaonipa nguvu chanya. Mahusiano mazuri hunisaidia sana kujiskia salama na kuthaminiwa. Ninapozungumza na mtu ninamuamini, hunisaidia kupunguza mzigo wa mawazo na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Pia, ninajipa ruhusa ya kufanya mambo ninayoyapenda bila kujilaumu. Hii inaweza kuwa kusikiliza muziki, kusoma, kutembea, kufanya shughuli yoyote inayoniweka huru kiakili, kujitunza si anasa, bali ni hitaji, na ninapolitambua hilo naweza kuendelea na majukumu yangu ya kila siku nikiwa na nguvu na utulivu zaidi.

Kusubiri kwenye mustari kunanifanya nijiskie kwa njia tofauti kulingana na hali na mazingira niliyomo Mara nyingi, hisia ya kwanza huwa ni kutokuwa na subira kidogo. Hasa kama nina mambo mengi ya kufanya au kama mustari unaonekana kusonga pole pole sana. Wakati huo, akili yangu huanza kuwaza kuhusu, muda, unaopita na kazi nyingine ambazo, ningeweza kuwa nafanya. Hii inaweza kuleta hali ya kuchoka au kukosa utulivu. Hata hivyo, ninapojitambua hujaribu kubadilisha mtazamo wangu kuhusu kusubiri. Badala ya kuona kama upotevu wa muda, hujaribu kukitumia kipindi hicho kwa njia chanya. Wakati mwingine, hutafakari, kupanga mawazo yangu, au kuangalia mazingira yanayonizunguka. Kufanya hivyo, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijiskie mtulivu zaidi, hata kama mstari ni mrefu. Pia kusubiri kwenye mstari kuna nifundisha uvumilivu. Si kila kitu katika maisha huja kwa haraka na kusubiri ni sehemi ya mafunzo na ya kujifunza kukubali hali kama zilivyo. Ninapokubali kwamba kusubiri ni jambo lisiloepukika katika baadhi ya nyakati huondoa hasira ya kujenga hali ya amani ndani yangu. Vile vile ninapokuwa mustari mmoja na watu wengine hujaribu kuwa na heshima na uelewa Najua kila mtu yuko pale kwa sababu yake na hakuna anayependa kusubiri zaidi ya inavyohitajika Hii hunifanya nidhamini nidhamu na mpangilio hata kama wakati mwingine haukithi matarajio yangu.

Kusherehekea mwaka mpya kwangu ni Tukio linalochanganya furaha, tafakari na matumaini mapya. Mara nyingi huanza kwa kujiangalia nyuma na kufikiria mambo yote yaliotukia katika mwaka uliopita. Mazuri na magumu. Ninajipa muda wa kutafakari nilichofanikiwa, nilichojifunza na maeneo ambayo ningependa kuboresha. Tafakari hii hunisaidia kuufunga mwaka uliopita kwa amani moyoni. Bila kujilaumu sana wala kujisifia kupita kiasi siku ya mkesha wa mwaka mpya napenda kuwa karibu na watu ninaowajali inaweza kuwa familia au marafiki wachache Si lazima iwe sherehe kubwa Kile ninachodhamini zaidi ni mazungumzo ya maana kucheka pamoja na kushirikiana matumaini ya mwaka unaokuja Tunapokaa pamoja kuna hisia ya mshikamano na furaha inayotokana na kuwa na watu wanaonielewa na kunikubali kama nilivyo Pia napenda kuufanya mwaka mpya uanze kwa utulivu wa ndani Badala ya makelele mengi au shinikizo la kusherekea kwa namna fulani hujaribu kuzingatia hisia zangu Wakati mwingine husikiliza muziki unaonipa amani Wakati mwingine huwandika malengo yangu mapya au ahadi ndogo ninazojipa hizi si ahadi za kujibana kupita kiazi Bali ni mwelekeo ni ninaotaka kuuufuata polepole na kwa uhalisia. Mwaka mpya pia hunipa hisia ya muanzo mpya. Kuna nguvu fulani katika kujua kwamba kuna kitu siku mpya, miezi mpya na nafasi nyingine ya kujaribu tena. Hii hunipa motisha ya kuendelea mbele hata kama mamb hayakua raisi mwaka uliopita. Ninajifunza kuukaribisha mwaka mpya kwa moyo uliowazi. Nikiwa tayari kukubali changamoto na fursa zinazokuja.

Kujenga mahusiano na wafanya kazi wengine ni jambo ninalolichukilia kwa uzito kwa sababu naamini mazingira mazuri ya kazi huanza na mahusiano bora kati ya watu. Kwanza kabisa, ninajitahidi kuwa mtu wa heshima na mwenye adabu kwa kila mtu bila kujali nafasi yake kazini. Namna ninavyoongea, ninavyosikiliza na ninavyoshirikiana huweka msingi kwa jinsi wengine watakavyoniona na kuniamini. Pia ninajenga mahusiano kwa kusikiliza kwa makini wafanyi kazi wenzangu wanapozungumza, kujaribu kuelewa wanachomaanisha na wanachopitia Badala ya kusubiri tu zamu yangu ya kuzungumza kusikiliza huonyesha kwamba nawathamini kama watu Si kama vyombo vya kazi pekee Hii hujenga hali ya ukaribu na kuaminiana taratibu Zaidi ya hayo ninajitahidi kushirikiana na kusaidiana kazini Ninapopata nafasi ya kumsadia mwenzangu, hata kama si jukumu langu moja kwa moja, hufanya hivyo kwa moyo wa wazi ushirikiano huu hujenga mshikamano na kufanya kazi iwe rahisi na yenye furaha zaidi Kadri watu wanavyoona kuwa unaweza kutegemewa, ndivyo mahusiano yanavyoimarika vile vile, ninadhamini mawasiliano ya wazi na ya kweli Ninapokuwa na maoni, changamoto au mapendekezo huyatoa kwa njia ya heshima na kwa nia ya kujenga. Si kubomoa. Hii husaidia kuzuia migogoro na kujenga mazingira ambayo kila mtu anajisikia salama kueleza mawazo yake. Pia ninatambua umuhimu wa upande wa kibinadamu kazini. Mazungumzo madogo ya kawaida kuuliza mwenzako anaendele aje na kusherehekea mafanikio madogo pamoja husaidia sana kuimarisha mahusiano. Mambo haya madogo huleta hisia ya kuwa sehemu ya timu, sio mtu anayefanya kazi peke yake.

Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu, jambo la kwanza ninajaribu kufanya ni kujituliza. Najua kuwa hasira au hisia kali zinaweza kunifanya niseme au nifanye mambo nitakayo jutia baadaye. Kwa hiyo, hujaribu kuchukua muda mfupi wa kupumua na kujipa nafasi ya kufikiria kabla ya kujibu. Hii hunisaidia kuona hali kwa mtazamo mpana zaidi badala ya kuongozwa na hisia za wakati huo. Baada ya kutulia kidogo, hujaribu kuelewa chanzo cha mgogoro. Ninajiuliza kilichosababisha hali hiyo na kama kuna kutoelewana kulitokea. Mara nyingi migogoro mingi hutokana na mawasiliano yasiyoeleweka vizuri au matarajio tofauti. Kwa kujitahidi kuelewa upande wa pili. Hata kama sikubaliani nao, huweza kupunguza mvurutano na kuanza kuona suluhisho linalowezekana. Pia, ninapozungumza na mtu niliye na mgogoro naye, hujaribu kutumia maneno ya heshima na kuepuka lawama za moja kwa moja. Badala ya kusema kwa hasira, hujaribu kueleza jinsi ninavyojisikia na kile kilichonigusa. Njia hii, husaidia mazungumzo kubaki katika, mstari wa kuelewana badala ya kushindana, au kuumizana kwa maneno. Vilevile, niko tayari kukubali makosa yangu pale inapobidi. Ninajua kuwa mimi si mkamilifu na wakati mwingine naweza kuwa nimechangia mgogoro bila kutambua. Kukubali kosa si udhaifu, bali ni hatua ya ujasiri na hekima Hii mara nyingi humfanya hata mtu mwingine afunguke na kuwa tayari kusikiliza Ikiwa mgogoro ni mkubwa na unahusisha hisia nzito, Wakati mwingine huona ni bora kuchukua muda kabla ya kuendelea na mazungumzo Hii si kukimbia tatizo, Bali ni kuruhusu kila upande utulie na kufikiria kwa kina Baada ya muda, mazungumzo huwa rahisi na yenye tija zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana na athari chanya. Si kwa ajili yangu pekee yangu, bali pia kwa watu wanaonizunguka. Natamani kufikia hatua ambapo kazi ninayofanya, maamuzi ninayochukua, na juhudi ninazoweka, vinaacha alama nzuri katika maisha ya wengine. Ndoto hii haijifungi tu kwa wenye mafanikio ya kifedha au hathi. Bali inamizizi katika kuridhika kwa ndani na kujua kwamba ninaishi kwa msingi ya maadili. Na kusudi. Sehemu kubwa ya ndoto yangu ni kujikua binafsi kila siku na tamani kuendelea kujifunza, kubadilika na kuwa toleo bora zaidi la mimi mwenyewe. Hii inahusisha kukuza ujuzi wangu, kuimarisha tabia njema na kujifunza kutokana na makosa yangu bila kukata tamaa. Ndoto yangu ni kufikia kiwango cha hekima ambacho kinaniruhusu kufanya maamuzi bora na kukabiliana na changamoto za maisha kwa utulivu na ujasiri. Pia ninandoto ya kuwa msaada na mwanga kwa wengine. Ningependa siku moja kuwa mtu ambaye watu wanaweza kumtegemea, kushauriwa na kutiwa moyo wanapopitia nyakatingumu. Ndoto hii inanipa motisha ya kuwa na huruma, kusikiliza na kushirikiana kwa dhati na watu wengine. Kuwa na mchango katika ustawi na wengine hunipa hisia ya kutimiza wajibu wangu kama binadamu. Vile vile, ndoto yangu kubwa ni kuwa na usawa mzuri katika ya kazi mahusiano na maisha binafsi. Natamani kufanikiwa bila kupoteza afya yangu, amani ya moyo, au uhusiano muhimu katika maisha yangu. Ndoto hii inanihimiza kutafuta njia ya kuhishi kwa uwiano. Nikitambua kwamba ma fanikio ya kweli ya nahusisha furaha na utulivu wandani. Si mafanikio ya nje pekee.

Ndiyo, ninavaa saa, lakini sikwa sababu ya kuangalia muda peke. Kwangu, saa ni zaidi ya kifaa cha kuonyesha muda. Nisehemu ya mpangilio wa maisha yangu ya kila siku. Ninapovaa saa, hunisadia kukumbuka kuwa muda ni wadhamani na kwamba kila dakika inanafasi yake. Hii hunifanya nijipange vizuri zaidi na kuheshimu ratiba zangu pamoja na watu wengine. Pia, kuvaa saa, hunipa hisia ya nidhamu. Ina nisaidia kuwa makini na majukumu yangu hasa ninapokuwa kazini au katika shukuli zinazo hitaji umakini Badala kutegemea vifaa vingine saa hunipa njia ya haraka na rahisi ya kufuatilia muda bila kuvuruga ni nachofanya Hii unisaidia kuendelea kuwa makini na kuto Tawanyika mawazo Zaidi ya hayo, saa nisehemu ya mutindo wangu binafsi aina ya saa ninayovaa mara nyingi huendana na mazingira au tukiu Kuna saa ambazo zinanipa muonekano wa heshima na umakini na nyingine zinanipa hisi ya urahisi na uhuru. Hivyo, saa inakuwa kama kiongezi cha jinsi. Ninavyo jitambulisha mbele ya watu. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo nachagua kutovaa saa. Hasa ninapopumzika au ninapotaka kujitenga kidogo na ratiba. Wakati huo, hua kama njia ya kujipa uhuru wakisikolojia na kuruhusu muda uwende bila shinikizo. Hii hunisaidia kupumzika na kufurahia wakati bila kuangalia saa mara kwa mara.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano na uzoefu huo ulikuwa kipekee na wakujifunza kwa kiwango kikubwa. Kushiriki mashindano na huniletea mchanganyiko wahisia, kuanzisha msisimiko, hofu ndogo hadi hamasa ya kujitahidi kufanya vizuri. Kabla ya mashindano, mara nyingi huwa na jipanga kiakili na kujikumbusha kwamba, lengo siyo tu kushinda, bali pia kujifunza na kuji ongezea uzoefu. Wakati wa mashindano yenyewe, hujifunza jinsi ya kuthibiti presha. Kuwa katika mazingira ambayo watu wengi wanatazama au wanashindana. Kwabidii, hunifanya nijitambue zaidi na kujaribu kutua uwezo wangu wote. Kuna wakati mambo huenda vizuri na kuna wakati mambo haya kwenda kama nilivyo tarajia. Lakini kila hali hunipa somo muhimu kuhuzu uvumilivu na kujikubali. Baada ya mashindano, huwa napenda kutafakari nilichofanya vizuri na maeneo niliyohitaji kuboresha. Hii hunisaidia kujiandaa vyema zaidi kwa fursa zinazofuata. Mashindano yamenifundisha kwamba kushindwa si mwisho wa safari, bali nisehemu ya mchakato wa kukua. Kila kushiriki, kuniongeza ujasiri na kunifanya niwe tayari zaidi kukabiliana na changamoto nyingine. Pia mashindano hunipa nafasi ya kukutana na watu wapya na kujifunza kutoka kwao kuoana jinsi wengini wanavyojitahidi na kutumia mbinu tofauti hunipanua mtazamo wangu na kunipa motisha ya kuendelea, kujiboresha Kuna hisia ya mshikamano hata wakati ya washindani kwa sababu wote munapitia uzoefu mmoja wa changamoto na matarajia.

Ninapendelea kunyoa, lakini si kwa sababu ya mtindo tu, bali kwa sababu ya jinsi ninavyojisikia nikiwa nimejitunza vizuri. Kunyoa hunipa hisia ya usafi na mpangilio, na mara nyingi hunifanya nijione nikiwa tayari zaidi kwa shughuli za kila siku. Asubuhi ninapomaliza kunyoa huwa kama mwanzo mpya, nahisi mwili na viko katika hali umakini na utulivu. Pia, kunyoa hunirahisishia kujitunza kwa ujumla. Si lazima nitumie muda mwingi kufikiria kuhusu mtindo wa ndevu, kuzitunza, au kuhakikisha zinaonekana nadhifu. Hili hunisaidia kuokoa muda na nguvu, hasa ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Kwangu, urahisi huu una mchango mkubwa katika uchaguzi wangu. Hata hivyo, ninaelewa kwa nini watu wengi wanapenda kuvaa ndevu. Ndevu zinaweza kumpa mtu mwonekano wa kipekee, kujiamini na hata utambulisho fulani. Kuna wakati ninapoona kuwa na ndevu, zinaweza kuleta mvuto na kuonyesha utu wa mtu. Lakini binafsi, ninapojitazama kwenye kioo, ninajisikia huru zaidi na mwepesi nikiwa nimenyoa. Vile vile, mazingira ya kazi na kijamii yana mchango katika upendeleo wangu. Kunyoa hunifanya nijione ni naendana kwa urahisi na mazingira tofauti, iwe ni kazi, mikutano, au matukio ya kijamii. Inanipa hisia ya kunyumbulika na kutojifungia katika mtindo mmoja.

Ninataka kufikia hatua ya kuwa na mchango wakweli na wakudumu katika kazi yangu, zaidi ya kutimiza majukumu ya kila siku, lengolangu si kufika mahali fulani kwa jina au cheopeke, bali kufikia kiwango ambacho kazi ninayofanya inaleta mabadiliko ya nayoonekana na ya nayohisiwa. Natamani kuwa mtu ambaye mawazo yake yanaheshimiwa, juhudizake zinazaminiwa, na mchango wake unaacha alama chanya kwa muda mrefu. Katika safari ya kazi yangu, nataka kukuwa na ujuzi na wa hekima. Ninataka kuendelea kujifunza, kuboresha uwezo wangu, na kuwa bora zaidi kuliko nilivyo kuwa jana. Hii inahusisha kujua namna ya kufanya kazi kufanisi. Kuelewa watu ninaofanya kazi nao na kujifunza jinsi ya kukabiliana na changamoto kwa utulivu na busara kufikia hapo, kuna nipahisia ya kukua binafsi pamoja na kitaaluma Pia, ninataka kufika hatua ya kuweza kusaidia na kuongoza wengine Sio lazima kwa mamulaka makumbwa, bali kwa mfano na mwenendo Natamani kuwa mtu ambaye anaweza kuwa inua wengine kuwapa mwelekeo na kuwahamasisha ku amini uwezo wao. Kazi inapokuwa mahali pa kukuza watu, siku tekeleza majukumutu, inapata maana zaidi kwangu. Vile vile, ninataka kufikia usawa mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Natamani mafanikio ya kazi yangu ya siwe kwa gharama ya afya yangu, familia yangu, au amani yangu ya ndani. Kufikia hatua ya kujipanga vizuri, kufanya kazi kwa ufanisi na bado kuwa na muda wakupumzika na kufurahia maisha nisehemu muhimu ya malengo yangu ya muda mrefu.